Hasa mimi, vile huwa ninafanya. Lazima nitenganishe kazi na maisha yangu ya binafsi. Lazima kwanza nifanye kazi. Halafu ndipo naingia shughuli nyingine kama vile mimi nikiamka saa kumi na mbili asubuhi. Ninajitayarisha kwenda kazi, nikienda kazi najua nitatoka, nitafunga kazi saa kumi na moja jioni. Nikishatoka kazini ndiyo sasa naweza kuenda nyumbani au niende kutembelea marafiki zangu katika mahali tofauti tofauti, kwa hivyo ndivyo mimi huwa ninafanya.

Kile mimi ningesema ni watu kushirikiana. Watu kushirikiana katika kazi ama kazini huwa inafanya mazingira inakua mzuri. Kitu kingine ni kusaidiana. Endapo mwenzako unaona kazi imemzidia, kazi imemlemea basi unachukua fursa kumsaidia. Hili kusongesha kazi mbele kitu kingine ni unazungumziana kwa heshima, hakuna haja ya kumwita mtu fulani, ooh wewe ni ngombe, ooh wewe ni mbuzi, la, unamuita tu vizuri.

Mimi nina penda filamu filamu ya investigative hizi filamu hua nazipenda sana unapata kuna jambo fulani ilifanyika katika hiyo filamu sasa polisi kama vile fbi cia wanajumuika pale wanahito kufanya uchunguzi vile hilo janga lilifanyika basi hiyo ni nzuri sana huwa napenda filamu kama hizo Olaf bado napenda filamu za mapendo. Za filamu za dokumentari hizo huwa ni nzuri sana.

Basi mimi kitendo kile cha, ambacho nimeweza kuifanya ni kuisaidia kusaidia yatima kusaidia maskini kuna siku nilikuwa natembea katika mji wetu huu, mahali ninapoishi basi kuna mtoto alikuja kaniitisha shilingi ishirini basi mimi nikampa maana ni vizuri kusaidiana kama uko nayo. Basi mimi hivyo ndio huwa napenda kufanya. Kufanya hivo, ju hio ni kitendo cha wema.

Mimi ninapenda kucheza mchezo wa soka. Ninapenda kucheza mchezo huu kutoka nilipokuwa mdogo. Ninapo kinacho nifurahisha katika mchezo huu ni kufunga magoli au mabao mengi halafu ile nafasi ninayocheza mimi ni nafasi ya striker, yaani yule anayefunga mabao. Nimecheza, mchezo huu kutoka nikiwa shule, nikienda shule ya upili, nikacheza, nika shinda vikombe, kadha wa kadha. Na hata sahi nikipata fursa huwa nacheza na marafiki zangu huku ni.

Ndiyo, mimi ninapenda kwendesha baisikili, hasa hile baisikili ya mlima, au kinge kwa kingereza wanaita mountain bike. Nimeendesha hii baisikili kutoka nikuwa mdogo, nilipenda kwendesha baisikili maana unafurahia ambapo ukiendesha baisikili. Unaweza kufika mbali. Ninachokipendea bado ni unaweza kufika mbali na baiskeli. Yaani ukafika mtaa nyingine yaani nazuru mahali kwingi na baiskeli halafu bado nakumbuka hii ni mazoezi muhimu ya baiskeli halafu baiskeli huwa si bei ghali. Ndiyo maana napenda kuendesha baiskeli. Maana inanufaa mingi sana.

Mimi ninakaa hadi saa sita usiku. Hapo ndyo naanza kujitayarisha kulala ama nalala kighafla. Hua inakuwa hivi, maana nikitokra kazi, hiyo saa kumi na moja ama saa kumi na mbili jioni. Basi mimi nitapitia marafiki zangu mahali wapo. Sana sana huwa kwenye klabu. Nitashinda na wao hapo kwa muda kama saa tatu saa nne hivi. Ifikapo hiyo saa tatu saa nne niondoke nieleker nyumbani, nifika nyumbani. Nikifika nyumbani basi niingie kwenye simu yangu hapo kwenye tiktok. Nikiingia kwenye tiktok natumia masaa kama mawili hivi nuangalie yale yaliyomo. Niingie kwenye youtube niangalie vile siku imekuwa. Basi nikimaliza hayo mimi huwa nimechoka kiakili na najipumzisha.

Kitu ningependa kujifunza kipya ni kile kinaitwa kwa kingereza kinaitwa kuhack. Kwa nimependelea mambo kama hayo kufatilia mambo kama hayo. Na hata hapo mbelea nilikuwa na jifunza wakati nilikuwa na wakati ama munda alafu ni likuwa na komputa nzuri. Basi niliweza kujifundisha mambo mawili matatu. Hata nikeweza kuhack simu ya ndugu yangu. Nilipendelea hiyo sana. Na hata nilikuwa na jifunza mambo hayo kwenye YouTube. Ni kitu na ningependa bado kuendelea kujifunza. Niwe mjuzi wa mambo kama hayo kuhack.

Ndiyo vile mimi ninavyofanya kushugulikia udhaifu wangu kazini. Acha kwanza, cha mwanzo. Mimi huwa sipendi kupigiwa kelele kazini, huwa sipendi kabisa. Kumbatia hilo, huwa najaribu sana kuu nisiweze kufanya kosa kazini ili nisiweze kupigiwa kelele kazini. Lingine ni, nanyenyekea. Najaribu kunyenyekea, nisikize mkubwa wangu, anavyodai. Na hili najaribu sana, kunyenyekea. Maana, hapo mbeleni, nilijiweka ni kama niko juu ya bosi wangu, lakini mambo hayakuenda vizuri. Kwa hivyo niliona nijifunze kunyenyekea, ndiyo mambo yaendelee vizuri.

Ndiyo maswali mzuri hilo, kompyuta hapo mbeleni nilikuwa tumia kompyuta kucheza mchezo. Hii kama ya fifa hii michenzo ya kupigiana, yani kupitisha muda kujifurahisha pale. Hee ndio lakini siku hizi mara nyingi kompyuta ya naitumia kudownload mamovie. Naitumia kompyuta kufuta marifa zaidi kwenye mtandao halafu pia komputa ya mara mingi nimeitumia kuona mpira ikiwa live hii mpira ya iniitua english premier legue mara mingi nimetumia komputer kuhona hi michezo.

Ndio, sera ile muhimu ninaona kwa kampuni ni nilipi watarudisha katika jamii hii kampuni. Basi mimi hui hili jambo huwa naliona la muhimu zaidi. Manake lina nufaisha, inasaidia jamii, inasaidia kila mtu. Halafu, kama vile kampuni ya equity siku hizi mwanafunzi anapo fanya vizuri katika masoma yake ya sekondari ama ya primary wana msumosha fuyo kijana, iwe mvulana ama msichana wanamchukua wanamsomesha wanamlipia karo ya shule. Halafu kisha bada yule kijana anaenda kuja kuandikwa kazi katika ile kampuni. Sasa unaona hilo ni jambo ambalo linapigiwa kofi sana.

Ndiyo, mimi ninapendelea kitanda kizuri, maana kitanda gumu, nimeshawahi lala nacho, nimeshawahi kukitumia na haki. Hakiku nipendeza hata kidogo, ni kitanda ambolo mimi mwenyewe nilikuwa nimijiundia, kwa sababu mahali nilipokuwa na wakati huu. aMbacho sikuwa na pesa ya kununua kitanda ya nikaona, wacha nikate miti hapa nijundie kitanda. Na, niliunda kitanda hii tu, nalili nifurahisha wakati huo lakini jidaha hakikuwa kizuri. Sasa, ndio maana yapendelea kitanda kizuri, nilikuja nikanunua kitanda kizuri. Hata ile, rafiki ya kuona kutembelea. Kama vile, anaweza kuwa ni mtu wa familia, amekuja, anataka mahali pa kulala unaweza msongea ama vile mwanamke wako ama girlfriend wako kukuda kinawapendeza nyinyi nyote.